Changamoto ambazo nakutana nazo kazini ni mazoeano kati ya wafanyikazi wenzangu kwa sababu ukizoeana na wafanyikazi wenzako, wengine wanaweza kukutumia vibaya, wanakutuma alafu, wanaweza tu kuwa wanakuja wanachukua vitu vyako bila kukuomba, na pia unaweza pata kuwa, aliyekuajiri hakulipi wakati unaofaa, hii inakuja inakuwa changamoto kubwa zaidi kwa sababu unakosa kutimiza malengo yako kutumia pesa ambazo ulikuwa unangoja kutoka kwa mwajiri wangu.

Weekendi kama Jumamosi, hua napenda nitumie wakati huo kama kufua, nafua nguo mbazo zangu ni chafu, nasafisha nyumba yangu. Pia wakati mwingine huwa ninaenda kazini Jumamosi. Pia Jumapili kuna wakati ambao mi huenda kazini, lakini kama siko kazini mi huwa napatana na marafiki zangu. Ambapo tunafanya vitu za kujiburudisha kama tunaamua tunapika pamoja tunapumzika pamoja tunaskiza muziki.

Napenda aina kadhaa za sana kama sanaa ya uchoraji, sanaa ya muziki, sanaa ya uigizaji. Kwa sababu kama sanaa ya uchoraji mtu anaweza kutoa hisia zaki anapo chora kitu fulani. Kama uchoraji, vitu tofauti, uigizaji mtu anatoa hisia zake anapoigiza na pia anafanya kitu ambacho anakipenda.

Ndio, huwa napenda kusoma maoni tofauti tofauti mtandaoni kwa sababu unapata kujua, wasia wa watu tofauti kwa sababu kila mtu ako na maoni yake. Kuhusu jambo fulani na pia unapata kujua unapata ujuzi zaidi kuhusu kitu fulani.

Programu ya simu ambayo mimi hutumia kila siku ni, TikToki kwa sababu na naweza kuangalia video tofauti tofauti vya kupika, ama kusakata densi napata kujua densi tofauti tofauti na kujua resi, kupata, formula tofauti tofauti vya kupika chakula tofauti.

Mimi wakati mwingi mimi hucheza na madada zangu, nina madada wawili ambao huwa tunacheza kama video vya simu, ama pia tunaenda tunacheza michezo ya kukimbia, ama tunakimbizana tunapenda michezo tofauti tofauti, mimi hucheza michezo na madada zangu.